Ahsante sana kwa hilo swali ningependa pia kueleza kile kipindi nachokipenda sana cha television. Niko na mingi sana lakini kuna kile ambacho nachokipenda sana kinaitwa kinaituwa Ploten na pia kuna kumbukumbu la torati ni mingi sana na pia kuna pia kuna ingine hapo nimesahau ju ilikuwa kitambo kidogo lakini ni vile tu. Vile tu imekuwa. Imekuwa sikuhizi si focus sana na kuona vipindi sababu ni vipindi zimekuwa tu za kufurahisha tu watu na pia sipendi kuziona sana ju zitatuma nisahau na mambo yangu ju mambo ni mengi ya kufanya so siangaliangi sana vipindi za televisheni na hata nadhani hata television yenyewe niliuza kwa sababu ili niweza kufocus na ndiyo niweza kufanya mambo yangu vilivyo bila kunidistract. Natumia hii kipindi naeza sema kipindi yenye naona labda ni youtube naangalia news na kuangalia skills zangu. Ndiyo niweze kufanya vizuri zaidi kwa ile sehemu ninapo fanya kazi. Pia kueza kufanya pia kusoma mambo ya mtandao pia makazi ya mitandao so hiyo ndio kipindi changu naonaga sana. Lakini televisheni pale sinanga televisheni niliiuza kwa sababu sina sina hiyo uwezo ya kuweza kuona televisheni na sina kazi lazima nikae nikitafuta nikiingia pale kuona kazi ni gani pale kwa youtube na pia kujituma pale.

Ndiyo nimewahi kufunga mnyama. Nimewahi kufunga mnyama ambao unaitwa umbwa mdogo unaitwa chiwawa. Ndiyo kufunga pia umbwa ya kawaida. Kwa sababu ya kufunga ni security na pia. Na pia na kupenda kupenda umbwa sana na pia ku kufunga juu ya security sana sana juu ya security na pia napenda pia wanyama. Wanyama ni kitu ya maana sana pale nyumbani ju wanyama ni kama tu mwanadamu. Ukikaa nao utajua kwa nini. Kwa nini wanyama wanakuanga wazimu na hawana mambo mengi. Na pia ugundue pia wako na hisia. Wako na hisia tu kama mwanadamu yeyote. Na pia mnyama ni kitu ya maana sana ukiwa nayo pale nyumbani. Speciali tukiwa pale home. Pale tukiwa tumetulia pale home. Nahitaji kufanya mambo mengi. Kufanya mambo yako vizuri ukitaka kuenda pale dukani zaidi ya kuenda hivyo na pia zaidi ya wako mambo mengi. Kama nyoka hivi nitakusaidia ku kuikabidhiana nayo. Na pia ni security pia naichukulia kama security. Sauti ya kutetemesha kwa hivi ilikuwa tu ya ajabu kwa hizo dogi zangu kwa hizo wanyama wangu. Su nilikuwa na dogi wawili na chiwawa na ingini ya kawaida. Nam nilisoma mengi zana kuzihusu, nilijua kuwa ilikuwa tu mnyama wa aina yake. Mnyama tu mzuri sana kwa kukaa na binadamu na mnyama huyo alikuwa hodari sana na alikuwa mwenye nguvu, chicho nianesha kuwa binadamu wa naeza Ibiti atali, lakini pia nijarisho la kujua siya za au ndi zisangine ya uzuri na pia sila kwa njia ambayo, hatuwezi kuwelewa. Ndi usikiruza makini wa kwa kila neno ilikuwa na wa uzito. Ndia na pia asikiza umbo wangu. Mwishida yoyote. Sia kunaiyosha na ipecha kula nzuri na kula. Na pia tunia nisaidia kufanya mambo mambo na ii la itunza kuzuri. Ipa chakula nzuri na kula.

Asante sana kwa iyo swali, pia mimi ningependa kueleza vile nasherehekea siku yangu ya kuzaliwa, nasherekea simple sana. Kama sina pesa mingi, naita watu wenye wako karibu yangu. Kama marafiki, familia na pia, naita familia enye inaintambua. Na pia, naanza kusheherekea nao, na pia napenda kusherehekea wakati wenye hata kama niko kazi, naomba tu ruhusa, lakini sana sana. Siku yangu ya kuzaliwa ilikuwaga siku ya sunday. Na sa hiyo ndio inanifurahisha sana juu hiyo siku sikuangi. Na kazi yote yote na sikuangi mahali popote. Ju siku ya sunday ni siku ya kipekee ya wiki So iyo ni kitu moja enye inatuma wanifurahie na hiyo siku ya kuzaliwa. Na pia napiga tu nafanya na nunua keki. Na pia na nakula na marafiki na chakula mingi pale na ile chakula naipenda iyo siku si chakula tu yoyote bali ni wali na sima na pia mchele mchele wa biriani. Pia kanyama kidogo pale iyo ndio chakula natengeneza kwa hiyo siku na pia hiyo siku na naipenda zaidi ju inanikumbushanga sana sana inanikumbushanga siku enye nizaliwa inanikumbusha pia mama yangu mahali ako na pia nampigia simu na mwambia maneno mawili mazuri. Pia na msupport na kitu kidogo na yeye anafurahia alizaa kuwa na kijana alizaa iyo siku.

Kwanza kabisa. Nashughulikia wateja. Kwanza kabisa na kutambua kutambua mteja. Muteja ni mtu wa kipekee. Kwa sababu anakuja kukuleta faida kwako. Anakuja kusaidia na wewe napia anakuja kuhitaji huduma yako So kitu ya kwanza ni kutambua mteja. Mteja ni mtu wa kipekee na pia nachukua muda kuelewa vipaumbele vyake na tabia zake na mataraji yake na pia hakuna mfumo wa moja kwa moja apoamo shughulikia wateja wa VIP kila mteja kila mteja wote na mchukulia kama mteja wa maana. Kama VIP, na pia pia ameundwa kustadi wa hali ya juu na pia kuhakikisha kuwa kila mteja anahisi kudhaminiwa na kusikirizwa na pia na pia kushirikishwa kwa hashima kamili. Na pia zaidi ya kushugulikia mteja kawaida timu yetu. Na timu yangu pia pale Natoa Natoa mapendekezo na kielekezi. Kisuruhisho na halaka na mwongozo wa kutara. Yote ya kiwa ya mepangwa kwa mtindo wa kifahali pia wa kipekee. Na hapa usaidizi usaidizi hiyo nayo napea kila mtu. Mteja wote awe mdogo awe mkubwa. Na mpea ile service inafa ya kivip mkubwa awe mdogo awe vip ile ile servizi na mpea ni servizi ya vip kila mtu juu mteja mteja wako ni ni semanga mteja wako ndiye boss wako mtu anakulipa ni mdozi wako so mteja wote unafaa kushughulikia vizuri bila mambo mingi anachotaka unam wakiisha kile anahitaji ume mpea na pia kutoka apo mambo ita kuwa mzuri sana so wewe kwa ujuma Mi kwa ufupii wateja mi huwa shugulikia vizuri na pia na pia mi huwapenda wate soo. Na mi wateja na wa shugulikia tu vizuri.

Ndiyo nimewahi kutembelea ziwa na mto pia zote zote kwa pamoja hata juzi nilikuwa nimeenda kuitembelea na nikaflshia sana nikiwa wanapenye maji imetulia napenda kuzitembelea sana sana hata mtu wanapenda kuhitembelea inatililika pole pole pila wasiwasi napenda kuona venye hu inatililika tu ivu nikiona tuivu nasikia nimetulia ina nifanya nasikia kutulia kuna najua tunia tusi ya binadamu pekee Nia vitu mingi sana, wanyama, wanyama na majina kila kitu So mi wenda pale mtoni kuangalia wenge majina tulilika yuho Nia kuwe metulia tu bila wasi wasi ya yote, inalikunza mambo mengi sana. Kuhusu utulivu na pia upunifu. Maji kwanza ni upunifu wa kipekee pia jambo, njambo wamparo, inalikulichaha sana, kuona venye inatililika. Aina mambu mengi. Imeenda tupeke hake. Ina mambu mengi. Imeenda tulika peke hake. Na ina. Ina tu mambu mengi metulia tuye nyewe na imetulia tu inanifraishanga na pia napenda kuenda kwa ziwa kujionea maji ikiwa mingi nafraia maji ikiwa mingi. Naona vire maji imetulia kiwa mingi. Na kulajia sana. Na sikia iyo baridi yake na ya zauti yake nya inatoa kwa imetulia. Ya ndia kichinu nifraisha sana venye imetulia. Napia kuenda na boti. Mbelejia yake kuwenda naboti. Nijamu pia nifraisha sana pia.

Asanti kwa hiyo swali, kuniuliza kama napenda kuchora ama kupaka rangi ningependa ku sanasana mimi hupenda kupaka rangi, siyo kuchora pia pahali nafanya kwa construction, nafanya kazi ya kupaka rangi. Pendaga hiyo kupaka rangi, hiyo kupaka colour, colour yenye iko kwa mkebe unakuja inakuwa kwa ukuta. Hiyo ni kitu ambacho kinakaa magical, inakaa magic ni magical thing kufanya hivyo. Inanifurahishanga sana. Sasa napenda, napenda rangi mingi, marangi aina mingi. Ndio maana napenda kufanya hiyo kazi ya kupaka na pia pale kwa construction kuna hizo kazi, kuna hizo kazi pale. Sasa rangi kupaka rangi ni one of them So pia hiyo nilijulia hapo. Na ikanisaidia sana ki maisha juna. Napenda kufanya hiyo na pia napata pesa kidogo kutokana hiyo kazi.

Napenda kujifunza mambo mapya na kuingia pale kwa mtandaoni. Najifunza mambo mapya pale. Najifunza kutumia AI. Najifunza kutumia mashini vizuri. Pia najifunza mambo mapya mapya pale. Pale ni uwanja wa mambo mengi. Najifunza mambo mengi. Kujifunza mambo yenye unayapenda. Mambo yenye ya kusaidia kimaisha So napenda kujifunza mambo mapya pale. Na pia na kujigundua siwezi. Na pia najijua. Kujigundua na kujijua siwezi. Sina kitu yote yenye najua. Najikubali venye hivo niko. Nafurahia hivo hivo. Nikiwa najifunza mambo ingine mapya. Nikijua sijui kitu. Siezienda pale nikisema najua hii. Najua hii. Nasema sijui. Ndio nieze kufunzwa. Na nielewe.

Ushauri ningependa kupea mtu mwingine ni ushauri wa time wasting kupoteza muda na kupoteza muda ni kitu mbaya sana unafaa kujua Time wenye unafaa kufanya kitu fulani. Na apia waste pesa utuaji wa pesa baya ya pia nigependa kushauli mtu. Kutuvimia pesa vibaya in service na pia kupoteza muda. Tumia pesa wa tumia pesa viri nafaa. Nijia uweza kusave ya kesho na pi a time ya tumi time yako vile io ndo mambo ningependa. Kwa hivyo.

Ndiyo napenda kutumia kutumia ramani ya gps na pia napenda kutumia pale kwa simu yangu lakini lakini sa ingine huna nipoteza so mwana mingi wa siitumi kama sijui mahali angalia kwa ramani au gps pale angalia kama hapo mahali inaniambia kama ni ukweli napia nakua makini sana njia kuna mara ishai nipoteza inalipeleka mahalisi ya hapo inalipeleka barabara kama mbili mbele. Kini sio hapo. Sama na mingi miuja kuwa kuenda tuu hivu tu Kiviyangu ama pia nikitumia hiyo ramani naangalia vizuri isinipoteze ju inapotezanga watu sana. Lakini pia inasaidiaga juu inaonesha majina mingi ya madukani pale kwa hawa kwa lamani. Na kuambia hinduka hinduka nigani kama nid uka natafuta unayona tuu hapo. Kama kwa kwa hiyo njia nye tuu njia nye huko. Unayona tuu hapo imiandikwa chine hake. Unaitafuta, unaipata. Inasaidia sana raman ya GPS. Na pia inasaidia kwa magali sana. Magali sana sana, inasaidia sana. Napia kwa mtu binafsi pia inasaidia lakini siyo kila wakati mtu anafaa kuhitegemea juu ineza kupoteza na pia kupoteza watu. Mara mingi inapoteza watu ina kwambia uwelekea hivo Refresh indi liteto. Mbali na umakini sana juu inashayi kupoteza ishai nipoteza sana.

Napenda kununua vitu zangu pale dukani kama shopping centre nanunua vitu zote naenda kama nimeandika vitu vyote nahitaji. Na napenda kununua hapo kwa sababu hapakosi pakosi kitu yenye nataka pakosi kila kitu yenye nahitaji nakipata pale. Na pia inanisaidia ku na pia nikiangalia angalia naona vitu zenye naweza hitaji nazipata pale. Kwa inaitwa store. Na pia naenda nikiangalia zile vitu nahitaji. Naipenda kwa sababu ikona vitu mingi, ikona vitu mingi kwa kuwa na ni kubwa hakuna kitu haina. Na pia ina nisaidia kuangalia naona zile vitu nazihitaji, nazipata pale. Alafu kutoka hapo, naenda nyumbani pia naangalia zile nahitaji. Nazipata zote kwa pamoja kama ni mafuta, chakula, sufuria, na vitu za kupikia chapati pia. Naikona kila kitu, so napenda kuenda hapo Market ni kastore Kastore inaitwa super market. Na huu hunisaidia ikona kila kitu yenye nahitaji ukihitaji kitu yoyote iko pale nikihitaji mkate nikihitaji vinywaji ziko. Kila kitu iko pale na pia malipo yake inakuwa salama inakuwa malipo mzuri. Sihitaji pesa mingi. Nikikosa naenda tu na chukua tu. Nalipa baadaye ndo maana siwezi badilisha kununua. Kununua vitu hapo juu ni duka yenye nimezoea na pia mwenye amenizoea anajua mimi mimi ni customer wa kipekee na pia nikikosa ata yeye ananielewa anajua kama sina anaelewa ndo maana napenda kununua vitu hapo siwezi kosa kununua hapo nikiwa siku zote siku zote masaa zote napenda kununua hapo juu yeye anisaidia pia kama sina anaelewa pia ndo maana napenda kununua pale.

Asanti sana kwa hiyo swali pia mimi ningependa kueleza vile teknolojia inanisaidia na venye siwezi taka kaa bila teknolojia on a daily day to day basis nina kila kitu inatumia teknolojia. Kama simu yenye natumia kule ongelesha hivi. Bado ni teknolojia, computer ni teknolojia so so hunisaidia sana teknolojia siwezi kaa bila teknolojia siku hata moja kila kitu iko pale kwa mtandao kila kitu ukihitaji iko pale kwa mtandao na pia na pia kuwatch zile vipindi mtu anapenda ziko pale kwa mtandao kila kitu iko pale ukitaka kununua samahani ukitaka kununua kitu pale kwa mtandao pia ni teknolojia saa sidhani kama naweza kaa siku hata moja bila teknolojia teknolojia imekuja kuwa ndo kila kitu. Na hiyo yatusaidia pia kufanya mambo iwe rahisi. Kama ni jenzi pale, mashine, mashine zinatusaidia kufanya kazi inakuwa rahisi na pia pia inarahisisha. Kama ni gari pia ni teknolojia inatusaidia kusafiri kutoka kutoka pahali pamoja hata pale pengine. Na pia inatusaidia kutembea tu pia inatusaidia tu pikipiki pia ni teknolojia. Teknolojia imekuja kuwa ni kitu ya maana na kitu ya hoja sana ya kutusaidia. Kila mara na pia kwa kila kitu ya kuunda pesa ama pia kutengeneza pesa kwa wingi teknolojia ndo inatumika na ndio tunathamini bila teknolojia sidhani kama mtu anaweza ishi vizuri.

Ndiyo natumia mtandao ya kijamii kufanya kushirikiana pale na pia kwa mtiririko pia wa mazoea bali na pia kwa msingi dani lo unapofungua jukwaa lolote huwa naangalia ni sababu iliyo wazi kujifunza kushirikiana au kuchangia wazo lenye maoni. Sioni mtandao kama sehemu ya kelele zisizoisha bali kama uwanja wa mawasiliano unaohitaji nidhamu. Mimi huutumia hiyo kioo cha jamii. Kusikiliza mtazamo tofauti na pia kuelewa changamoto, na pia kuelewa watu sana sana kuelewa changamoto zinazokabili watu na pia kutumia fursa za mabadiliko. Na pia badala ya kufuata kila mwelekea unaopita mimi huchagua maudhui na pia huchagua maudhui hasa yenye inajenga fikra na pia heshima na pia uwajibikaji kijamii. Sasa mimi hutumia mtandao kushiriki pia ujumbe unaohamasisha na pia kuelimisha na pia hata kama kwa maneno machache nina amini chapisho moja yenye uzito inaweza kuwa na thamani kuliko maudhui mengi sana yasiyo na mwelekeo kwa hivyo nachagua upole badala ya mingi sana sana mimi mimi nina mipaka najua masaa gani nafaa nijiondoe na pia ni pumue na pia nirudi kwenye maisha halisi. Kwangu matumizi ya mitandao ya kijamii, hayapimwi kwa idadi ya wafuasi au likes haya, bali ni kwa mchango, mchango kamili ninaowacha kwa wengine na kwa nafsi ya wenye. Sasa kwa jumla, mimi najua kutumia mtandao ya kijamii na pia kufunza watu vile inafanywa na vile inapaswa kufanywa. Na pia kukaa na watu nikiwaonesha vile inafanywa kama mtu haelewe hajajua vile inaendana, naenda pale na mwonyesha. Pia ni vizuri kukua mfano mzuri na pia kusaidia watu wa siojua jambo na chukulia kama mafunzo ama nachukulia kama mimi mwenyewe, singeoneshwa singejua sasa ningependa pia hata mimi napenda kusaidia. Mwenye hajui kutumia mtandao ya kijamii na msaidia pia tunakuwa watu wa kusaidika.

Asanti sana kwa hii swali na nashukulu pia kwa hii swali. Pia ningependa kwanza kabisa ninaflaria na ningependa kukuelezea. Vile naeka malengo yangu pale ya kila mwezi kazini. Sana kabisa naeka malengo ya kila mwezi kazini kwa mtazamo wa kimkati ama kimkakati na na pia kupanga mambo vile inafa. Na pia kuzingatia matokeo halisi. Badala ya matamania ujumla. Mimi kwanza mimi binafsi mimi kila mwezi. Mi uwanza kujithamini. Na pia kuangalia kile nachofanika pale pale unakokwama na pia sababu inayo sababisha matukio hayo. Na pia hatua, hatua hii pia umisaidia. Kutojirutia, bali najifunza. Na kubolesha mwolekia wangu. Sana sana ni hugawanya lengo kula. Kila muwezi katika malengo madogo madogo madogo yanaopimika. Na pia badala ya kushina nikisema hako. Atitamanya kazi kuwa bidi nini. Eti ujiuliza. Ati kazi kazi zipi. Ati lazima. Ati zikamilike. Ati kwa nini. Ati kwa ubola gani. Ati zikue fiti. Ati zikue zimeweza. Andani ya muda mfupi tu ndani ya muda mfupi. Iyo malengo nakuwa anaye. Na pia hunipa wazi na pia na nifanya nile na mwelekeo wa kila siku. Situ kubatisha kisha huwa napanga raslimali zangu muda nguvu na ujuzi. Najua siku kila siku, siku kila siku huwa niko saa. Pia mimi sazigine sikia nikiwa chini na sikia nikuwa nimebaweka. Sikia tu hivo hivo tu. Sikia tuu kupanga kanzi sangine ni mkumu. Zaidi katika nyakati ya mawazo akiri yangu ikombali zaidi. Na sa ingine pia, pia mi huwacha nafasi ya na changamoto, susotarajiwa. Na pia kwa sababu kazi alisi. Huwa na mabadiliko mengi sana. Na malengo bola ni yale. Inareza kubadilika pila kupoteza mwalekeo. Sana sana mi ufanya hivo. Inajua malengo bola ni yenye. Inaweza kubadilika pila kupoteza mwalekeo. Na pia kutekilezaji. Na pia kujiekea mifumo ya kujisimamia sasa kila wiki mimi huangalia maendeleo yangu binafsi ya mimi mwenyewe naangalia maendeleo yangu na pia kulekebisha pale panapoitaji mi mwenyewe nikiwa peke yangu siitajia mtu yeyote na pia kujikumbusha yangu kwa nini lego hilo ni muhimu. Kira siku razuma ni jiuluze maswari kama hiyo. Na pia unisaidia kuwepuka kufanya kazi kwa mazoea na unisaidia pia kufanya kazi kwa dhamira pia. Na pia mwisho wamwezi kifika na mi naangaria vitu mingi na pia miu fungua mzunguko kwa tathmini ya kina. Na pia najuliza maswari na pia maswari ziko za kujuliza. Sana sana jiuliza nini kimefanya kazi hivyo msuri. Na nini imehitaji juhudi zaidi. Na ni ujuzi gani upya. Nimejifunza kwa hiyo njia ya marengo. Na marengo ya kila mwezi. Na pia tu vipimo ya utendaji. Na pia maendereo. Tunaangaliao Ok kwangu kueka marengo kazini. Ni chukumu la maandishi peke bali sio maandishi tuya kazini sio tui chukumu la maandishi peke bali ni idabu na kujiendesha kuerekea ubora maendelea pia pia nazingatia mambo mengi kabisa sio tu jambo moja naangaliaga vire naendelea na pia nasaidiana na wenzangu pale kazi ni nasaidia na jambo moja ama mbili pale. Mtu akilemewa mahali na mwelezea, ama, namsaidia kwa malengo kwa ujuzi kwa pia kuisaidiana kwa kila jambo so hiyo ni kati ya mambo yenye nafanyanga na pia kushirikiana na watu tunaezaekena malengo inafanana tunashirikiana nao.

Asanti sana kwa hiyo swali, pia mimi ningependa, ningependa kuelezea ni chakula gani na penda ya hiyo ladha. Napenda aina mingi ya chakula yenye ladha tofauti tofauti. Na sana sana mi hupenda wali, wali sana sana hiyo ndio inakuwa my favorite. Na pia naipenda, naipenda tu juu halufu yake huwa nzuri na ladha yake pia hukuwa mzuri ile wali fulani tunapikanga inakua inakua imewekwa ma spices kiasi. Hapa na pale inechanganywa na nyama. Inakuja na jina unique kabisa tunaiita pilau biliani. Inakuwa tamu sana na radha yake ni mzuri kabisa. Na mtu yeyote anaeza furahia kuikula. Na si ati anaezafurahia tu kuikula ati juu ni mchele naoana iko na kala tu mzuri. Ya kalavu na pia ni mchele ambayo ni tamu sana. Pia kwa utamu iko sawa. Na pia mtu watu kutoka nje wanapenda kuikula. Watu wanatoka kazi za nje wanatoka country za nje wanapenda kuzikula. Na pia nyama pia napenda kukula nyama. Ladha yake ikiwa mzuri. Na pia ikiwa imewekwa spices hiyo tu nyama tu ikiwa tu hivo. Ikiwa imewekwa tu spices kadhaa pale inakuwa safi sana inakuwa nzuri sana. Na hiyo ni radha yake huwa inakuwa mzuri. Nyama hata mtu kama hajui kupika mtu yeyote tu anaezaenda hivi aekelee pale sufuria. Hata aweke tu wachemushe na hake maji. Na hivo tu itakuwa imetosha. Nyama ni chakula ambacho na penda sana. Juu hata mtu hajui kupika ata pika tu na ikue tu tamu. Kama zile zingine. Saa nyama na pilau. Hizo ni zile ambazo na zipenda sana. Na vile vile napendelea radha yenye harufu nzuri na viungo vya asili. Na pia harufu ni sehemu ya radha ambayo mara nyingi upuzwa. Lakini kwangu mi muhimu sana. Viungo kama tangawizi pia kitungu saumu au majani ya viungo. Yakitumwa kwa hatima. Kuipa chakula utu wake pia pale inanipea utu tu wake unasikia tu umefurahia kukula ya uchakula na ladha yake ikikua imeweza na pia inanigusa sana hata kabla sijaonja nafurahia tu na na heshimu mchakato mzima wapishi kabisa kabisa pia mi hupenda ladha inayochanganya utamu wa asili na chumvi kwa kiasi pale kwa mfano chakula kinapokuwa na utamu mdogo mdogo unaotokana na viungo ya asili hizo hizo sana sana ndivo hua naangalia. Na sila tu inayopiga kelele bila maana, lala inayo dhamana inayodhamini zaidi ni sana sana ni ile katikati ya upole na ukali. Chakula enye mezani inachoheshimiwa ulini baada ya kushambulia. Si lazima ikuwe iko na pilipili, kali sana au chumvi nyingi. Mi chakula tu inavutia, inanukia vizuri, inaonyesha kila kiungo, kijisikia kina nafasi yake pale So mi chakula hiyo naipenda tu, napenda tu inayobaki pale na pia. Na pia napenda tu kukula saa zote, juu ladha, nzuri, ya harufu yake iko poa. Na inakaa tu mdomoni kwa muda mfupi. Inanipea nafasi ya kufikiria, kufurahia, kufikiria, kufurahia na kutambua tabaka zake. Na kama mazungumzo mazuri. Hayaharakishi. Yanakuwa tu muda wake na huwacha kumbukumbu pale. Lazima inaacha kumbukumbu pale. Unafurahia. Lakini kwa ujumla. Mi napendelea ku chakula yenye ladha ya uhalisi. Na njia njema. Chakula kinacho tegenezwa kwa umakini. Kinachoheshimu viungo vyake pia. Na pia chakula. Chakula pamoja ni nafsi na matumbo pekee kwangu ni ladha bora si ati ni kali au utamu zaidi ni inanifanya nijiskie nimeudhika nimetulia nimesikia fiti, hiyo siku nikikula hivo naskia nimeenda vizuri naskia tu ingeunganishwa na chakula chenyewe ni venye hio chakula imekua hatari.

Asanti sana kwa hiyo swali, pia mimi ningependa kuelezea vile ninajisikie kuhusu maisha na pia kuelezea vile ni haki mahali sana sana nimejifunza kwa hiyo maisha na kwa kuongea ukweli, hekima kubwa ya nimejifunza kwa hii maisha ni kwamba maisha, maisha hayaskii mtu haraka, hayawezi kusikia mtu haraka, hauwezi sema ati nitafanya kazi leo na kesho nikuwe tajiri ama nitatafanya kitu leo kesho nikue tajiri haiendagi ivo maisha haiezi kujibu haraka lazima universe zikusikie mbingu zikusikie lazima upige kitu hadi mbingu zikusikie ndio zikurejee na hekima na pia ziku reward kwa kile ambacho umekua ukifanya so hio ndio ile kitu nimejifunza sana. Maisha hayasikii kwa haraka. Hayasikii mtu kwa haraka. Bali ukue ukiomba ufanye nini. Iyo consistency na kuwa hapo kila wakati kila mara ukifanya hicho kitu kimoja ndio itakuja kukulipa vizuri kureward vizuri na pia kusikiliza uthabiti wake. Na kuna time fulani hapo nilidhani juhudi za leo ati zingezaa matunda kesho zii zii hakuna kitu kama hiyo lakini nilikuwa nadhani hivyo. Siku zikiendelea kupita pale nilikua na mabandiliko ya haraka. Ati nini. Ati hapo ndipo mtu anaelewa kwa ati kwa subira na kusubiri tu. Bali ni kuendelea kufanya lililo sahihi hata pale matokeo inapochelewa kuonekana maisha. Maisha hunipima si kwa kasi ya kuanza bali kwa uwezo wa kuendelea bila kukata tamaa. Kama nilivyosema hapo awali. Maisha sio kitu ya kuchezewa na sio kitu ya kufurahia sana unafaa ukae pale ukiwa katikati. Na pia unafaa ugundue kitu moja maisha ni mwendo usiokua na lakini wacha tuseme ikona mwisho ju maisha ni mwendo usiokua na mwisho lakini ikona mwisho ju eventually pale mwisho ikona mwisho na kitu ambacho nimejifunza sana sana kwa maisha ni hio. Kufanya kitu nikiwa nimeamua bila kuwacha ndio kitu ya ambacho nimejifunza sana. Kama ni kazi kama ni kitu nataka kufanya na ninataka ikue kubwa siku moja. Nakuwa pale na najaribu najaribu pale kusukuma sukuma. Nangangana nangangana tu pole pole. Juu maisha sio rahisi. Kufika pale juu haikuangi rahisi. Ni kazi ngumu sana ni unahitaji unahitaji uwe na discipline ya hali ya juu kabisa juu. Hekima ya mtu sio kitu wa ambacho ati unaezasema ati ni kitu ati kubwa ama cha maana hivyo sana aah zi hapana hakuna kitu kama hio. Ni sana sana naeza sema ni mwalimu wa akili. Lakini ni kuwa mwaminifu. Na kama hakuna somo lililofundishwa pale zaidi ya kushindwa. Inakosea saa ingine huwa inakosea. Na mtu akipata nafasi ya kujitazama upya unaeza kurekebisha mwelekeo kidogo na pia kuelewa mapungufu ya ya bila kujificha unaona na pia nikigundua kushindwa, kushindwa hakufai kukuvunja hata kidogo hio ni jambo ambao uzingaite sana haifai kukubuna hata kidogo, bali inafaa kukuchonga, inafaa kukujenga na kukuchonga na pia kukusaidia pia kufanya mambo mengine makubwa kuliko hayo na pia uweze kuendelea mbele na maisha na pia kufanya kuwa watu wengine wenye busara zaidi waelewe na pia uweze kusaidia wengine wa kukata moyo, kukata tamaa waweze kujua maisha ni mwendo, usio na kasi, mwendo wa kasi, usio na mwisho. Na pia mwenye tahathati na mwenye huruma kwa wengine wanaopitia changamoto zao hata pia unafaa mtu anajifunza pia nao pia. Lakini saa ingine naona kimya na pia sauti kubwa kuliko maneno mengi. Na hali ambapo mtu hujipata anazidisha maongeo na kuna wakati ambapo pia mtu hunyamaza inalema.

Mimi binafsi, kusema tu ukweli napendelea mchakato wa kusoma kuliko kuandika lakini si kwa maana ati kwamba ati kuandika si za maana Ok kusoma, mi kwangu nikisoma nasikia nimeongeza kitu. Kwangu nasikia tu nimefungua dirisha ambalo lilikua limefungika. Nasikia ni kama nimefungua dirisha ambalo lilikua limeangazia inaingiza giza kwa kona ya akili yangu jambo kama hilo napendelea kusoma kwa sababu ninaposomankitabu ama kahadithi inayo onyesha kuonekana katika nafasi bali ya bali ya unitia moe. Baadhi ya mambo hunitia moyo sana sana. Saa ingine inanitia uoga kidogo. Na saa ingine inanitia kauchungu kiasi pale. Napia napenda kutaka kujua zaidi sana sana kusoba kwanu. Ni kitu ambacho napata habari. Pia na kujenga ujuzi. Na pia ubunifu. Na pia saa ingine naweza tu kuchambua kwa kina. Napopata muda pale nikisoma nasikia tu nimetulia ndani ya ya roho. Na pia saa ingine najisikia nimejifananisha na kitu kingine. Na pia kila neno nikisoma pale kwa kikia zangu. Na kila sentensi ni kama kila sentensi ni kama najisikia ni kama hatu akutempea kwenye mjia ya maarifa sana sana kwa mfano Nikisoma Nikisoma Neno lolote ama story yote. Gani wazasa kujua mambo na historia na pia jamii mbali mbali. Na mafuniko ya changamoto za watu.

Asanti sana kwa hi swali pia ninge penda kueleza vile masaa zenye ni mimi julala nalala masaa kama manane hivi ama saba ama tisa. Lakini sikuhizi silali mapema nalala masaa kama sita ama tano. Hujo lazima ni hakikishe nimefanya mambo yangu kidogo kidogo lazima ni hakikishe mambo yangu pale niskuma skume. Njuu ni kilala mapema, duniya hitaki watu wanalala mapema. Lazima ukue mtu kufanya research kuingia kwa mitandao kujua mangapi naendelea. Ya lazima ujitume hiyo design njuu usipofanya hivo. Mambu itakuwa magumbu kidogo kwako. Njuu teknoloji ya sasa inahitaji mtu ako kwa internet 24x7. Sikose kuingia ata siku moja juu internet ni ikona kila kitu ikona mambo yote pale ikona kila kitu mzuri na ikona mambo yote yenye unahitaji juu sasa hivi maisha ya sai ni maisha ya teknolojia na teknolojia iko pale kwenye mtandao teknolojia mingi lazima ukuwe na simu simu mzuri lazima ukuwe na mashini pale na lazima pia ufanye mambo yako vire ina faa ndio usilale usilale mapema atleast unamake sure kwa siku umefanya kitu ya mana umefanya kitu ambacho mbacho itakuja kusaidia maisha yako ya badae. Mezafanya kitu, ujifunze vitu kidogo unaeza jifunza pia pale kama ujuikuomba pare. Unatafuta template za kuomba unajifunza kuomba kesho hujui kesho itakua aje unaingia pale unatafuta skill yoyote unajifunza. Mungu naye anaingilia kati anakusaidia unakuwa mtu wa kuimarika na wa kusaidika ukiwa mtu wa discipline. Mungu atakusaidia Mungu Mungu atakusaidia Mungu atakusaidia tuu. Na mambo yako itakulia tuu kuwa mzuri bila wasiwasi. Na kulala mapema sio nzuri ndio kidogo. Kuna fanya fanya mambo ukiwa pekeako pale usiku. Usiku inasaidia sana juu hakuna mtu anakuona hakuna mtu anakuangariangaria na kuna kelele. Kama hii sahi minalifanya usiku juu hakuna kelele kumetulia. Lakini mchana nikiwa pale marafiki wangu mara wamekuja, mara umtoto na ye ameaza kulia, mawe ya bibi na ya ameaza kutengeneza nyumba pale, kupanguza panguza, amegongesha vitu, kelele tu ikosangi. Lakini pale kwa usiku ukikijiekea masaa yako ya pale kutoka saa nne, saa tano, saa sita, saa saba. Ya ndio masa yako ya kuaactivul ya kuingia pale mitandaoni na kufanya mambo yako vilivyo. Kujifunza skills kuingia huko kupenya ka mahari. Bali, bali stumianga hizi teknolojia kama kufrahia tu we mwenyewe ujifuraishe bali, ujifunze kujifunza kuyangalia pale kujifunza mambo mapya. Juu mambo ni mingi, mambo ni mingi yapo kwa mitandao, unaezakuwa content creator, uneazakuwa mtu wa online business. Mambo ni mingi, mambo ni mengi na iezi isha shuguli ni mingi iyezi isha. Sasa hiyo inatuma mtu asilale mapema, juu ukila mapema, research kama hizo utaheza kuzifaya. Pia mimi urala pia mchana kidogo kama dakika dakikaa dakikaa kitu tisini pale unajielelekea ama dakika thelathini ama hata dakika sabini kidogo mpaka time yenye nitaskia mwili iko sawa. Nalala kidogo ndio usiku nisikuje kulala sana nalala kutoka sasa hivi saa saba mbika mbika mbika mbika mbika mbika mbika mbika mbika mbika mbika mbika saa tatu masaa mengi nalala eight hours pekeake saa ingine six ama seven. Saingine hata kidogo. Juu, mimi napenda kukuingia pare kwa mtandao. Kuangalia kitu yenye naeza fanya, indisaidia. Kitu yenye naeza zingatia kwa maisha. Na pia, unajaribu kufanya research. Ya vitu mingi zile watu wamefanya. Na pia naangalia kwa mitandao ya X. Zile mambo zinaendelea pale naangalia news, naangalia mambo mengi. Na pia, naangalia ni kwa nini watu watu hupata pesa na njia gani, na njia ipi juu hata mimi naelekea hapo na ningependa pia kujifunza kupata.

Nasomea mahali kwingi sana mitandaoni habali. Nasomea asanti sana kabisa kwa iswali. Ningependa kuweleza pia mahali nasomea habali mitandaoni mahali pa kwaza kabisa platform ile ya kwanza kabisa napenda kwa kusoma habali na ina habali mzito mzito ya dunia nzima ni pahali panaitwa X, X ni mahali pazuli sana pa kuonyesha habali kemkem habali ni mzito mzito habali kubwa kubwa za kutoka kukote mahali popote Mali popote duniani, ingine ni BBC pale na izi zingine zetu za loko na TikTok pia na YouTube ambia mba ni hatiakita vitu napenda kujiangariria pale kwa kupata ili nipate habari ya ninaotaka. Na inanisaidia pia kujua mambo venye inafanyika duniani. Na pia kusoma magazeti, magazeti pia ina nisaidia sana naakuna kitu inakosaka kuandika. Ukikosa jambo kwa televisheni, inaipata pale kwa gazeti. Pia hapo napenda kujiangariria, wangalia vile mambu hiku ilivyo nemaambu inaenda. Na pia napenda kusoma mahabali pale sana sana kwa kwa tiktok Tiktok iko na lakini tiktok iki na saingine wangu mungu sana. Napenda kuangalia sana sana sana sana youtube Youtube inakuwana ukwede kidogo. Na pale. Na x. Na pia pale kwa magazeti. Sana sana magazeti. Kwa napenda kusoma. Kusomea wabali na mitandaoni napenda youtube sana sana youtube na X na pia facebook laini facebook sio sana hio pia naipenda kuangalia pale ju pia face book iko na news zile mzito mzito sinakuja kutoka kona zote za dunia na pia youtube pia youtube pia inakua platform ambayo inareta pia mambo yote kujumwa mambo ya kichakesho, mambo ya news juu pia bbz kona channel pale. Na pia YouTube nja ikona mambu mengi ni kuyukenda pale utakosa kitu nyo nataka. Mambo lote hiko pale kitaji zile vidu ujaona muda mlefu utaenda pale uzitavute. Na pia kifanya hivo utapata kitu yenye unahitaji. Saa sana mimi napenda kuangalia hizo mawa kusoma habari pale YouTube Chu YouTube itanichaguria zile vidu nataka. Na pia itanionesha wale watu utafuata wa ukweli ya AI lakini kama ni tiktok tiktok saingine inakuanga nakauongo kidogo maana unapata mtu ameeka vitu vitu anatafuta following. Kumbe natafuta tu following kumbe si ukweli. Saa youtube ni kitu ampacho platforma ambayo naipenda kuangaria kusomea kusoma wabari ambali inayote. Napia napia mahali kama x na facebook Facebook niyo sana sana napenda napia x pia napenda. Lakini Facebook napenda juu ni kona na channel yangu pale naisikuma sikuma pole pole. Naingia tuwa kondi kiangariria anikijuswamea tu amahabari pale. Napia na jiangariria penye dunia inaenda. Jukila mtu wako pale Facebook dunia mzima yako pale So utapata mtu mtu wazima post mwenye dunia yake inaenda country yake inaenda. Kama inaenda vibabi. Kwa pale kwa Facebook huleta news zozote dunia mzima na bila hiyo sidhani kunaingine mzuri kuliko hiyo hiyo ndio naona inaleta mzuri zaidi. Na ambayo watu wanayelewa, watu wanafahamu zaidi. Haina mambo mengi, haina kushinda mtu wa kipanya mambu mingi mingi pale. Hei, inakuwa tu laisi, na hiyo ndi inatumanifla ye.